Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mambo zaidi yanayoweza kutokea na haya ni aje kazi imekufunza nini tangu uanze kufanya shughuli zako kule. Ni kuhusu mahusiano au kuhusu tu kazi peke yake. Unahisi vipi ukiwa kwenye manthari ya kazi? Unaweza tuelezea jinsi kazi yenu iko ndio, kuna mafunzo mengi ambayo nimejifunza pale kazini na yameweza kunisaidia zaidi Kwanza, kitu cha kwanza muhimu kazini ni mahusiano mema na wafanyikazi wenzako Kuna njia tofauti tofauti za kuhakikisha kuwa mahusiano kati ya yako na wanafanyikazi wenzako yanafanyika vizuri kwanza ni kuhakikisha kuwa unaheshimu mawazo ya kila mtu. Yawe ni sawa, yawe sio sawa. Kwa mfano, mmoja ana mawazo ambaye yanaweza saidia jamii au kazini kwa ujumla. Mwingine mawazo yake hayahusiani na kazi. Lakini kiasi ni mazuri. Hauwezi, haufai kumtoa tu kwa sababu unaona hana jibu sahihi. Unafaa kumskiza na umweleze moja kwa moja hadi aelewe kuwa mahusiano kitu ambacho tunahitaji ni kitu kinachohusiana na kazi ndani ya kampuni. Kwa hivo, ukifanya hivo kwa njia inayofaa, unapata kazi na mahusiano yanakuwa sawa. Na hivo, unapata mmeweza kusaidika sana na kujenga uzalishaji wa kampuni. Kitu kingine pia ni ile hali ya heshima. Unapoheshimiana na wenzako pale kazini inakua rahisi sana. Pia ukiwa na heshima pale kazini kwa sababu mara nyingi kazini ni mahali ya ambapo watu wengi hukaa sana. Unapata wengine wao kuanzia asubuhi saa mbili hadi jioni saa kumi na moja wako kazini. Kwa hivo unapata wakati wa kukua na familia sio mwingi ni mchache sana. Kwa hivo inakuwa ni kazi ni kama nyumbani kwako. Kwa hivo, wajua nyumbani kukikosa amani, hakuna vile utaishi kwa furaha. Kwa hivo, kukikua na ile heshima, kutakua na ile furaha, kutakua na ile amani. Na hivo, utajua jinsi ya kuishi na watu pale kazini na pale nyumbani pia kutokana na heshima. Kitu kingine ni ile hali ya kuzoea kufanya kazi na watu tofauti tofauti. Sisi wate hatufanani Kuna wale ambao wanapenda kitu fulani Kuna wale ambao hawapendi kitu fulani Kwa hivyo unapata ukiweza kujifunza kuelewa na kuwa kila mtu ako tofauti na sisi wote tumeumbwa tofauti ni kitu ambacho kitakusaidia sana Kwa sababu kuna watu ambao utadhani kile ambacho wewe umefanya kinawafurahisha Kumbe wao wamelelewa tofauti, unapata kile ambacho umefanya unaona ni cha kawaida, hakijawafurahisha kimewakera. Kwa hivo, badala ya kuanza migogoro na wao, unafaa kukaa chini na ujiambie tuko wote tofauti. Tuko wote hapa kazini, lakini sisi wote tuko tofauti. Kila mtu anakitu ambacho, anaaminia nacho na kwa hivo, kila mtu anafaa kuskizwa, anafaa kuelewa. Na kwa hivo vitu hivo vikifanyika unapata kazi inaendelea vizuri.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni unaweza tuelezea ni filamu gani na ni kwa nini unaipenda? Labda ineweza kuwa ni comedy, inaweza kuwa ni drama, inaweza kuwa ni action. Unakumbuka ni mara ngapi. Una kumbuka ni mara ya kwanza. Una kumbuka mara ya kwanza ulipoitazama? Ni nani aliyeleta hamu ya filamu hii? Ungependa kuiona tena? Mimi Mara nyingi mimi nilipokuwa mtoto hadi sasa Nilikuwa natizama comedy kwa wingi sana. Nilikuwa napenda filamu za comedy, kwa sababu filamu hizi zinakufanya unacheka Yaani, zinakufanya unahisi ni kama tu ni wakati wakujiburudisha Haufai kufikiria sana, yaani una kaa tu hapo, kazi ni kutizama na kucheka Nilitizama mara ya kwanza nikiwa miaka karibu saba. Ndio nilianza hapo kutizama filamu hii ya comedy, na nimeitizama hadi wa sasa nilivo mkubwa hivi Nilianza kutizama filamu hii, kwa sababu pale nyumbani nilikuwa na ndugu zangu, na walikuwa wanapenda kutizama filamu ya comeydy sana. Kwa hivyo wajua ukikaa katika mandhari ambayo watu wanapenda kitu fulani wewe tu kwa hivo utapata umeanza kupenda kitu hicho. Na hivo ndio nilianza kupenda filamu ya comedy na nikaanza kuitazama ni filamu ambayo hata nikiwa mkubwa hivi wakati mwingine Nikitoka kazini, au nimekuwa na shughuli nyingi na nimechoka na bado sijihisi kulala huwa na keti chini nafungua televisheni naanza kutizama, kwa sababu ni kitu ambacho unapoanza kukitizama, akili yako inatulia. Yaani mawazo yako yanakuwa tu sawa. Unapata umeweza kutulia na haufikirii sana, jinsi ambavyo ulikuwa umeanza kuhisi uchovu uchovu akilini. Kwa hivyo, filamu ya comedy ni filamu, sio tu nzuri kwa watoto pekee yake, lakini pia kwa watu wakubwa unapokuwa umesongwa na mawazo au ni kitu chako cha kawaida kutizama, unapata imeweza kukutuliza imeweza kukuburudisha na imeweza kufanya ukahisi ni kama umeanza kusahau yale ambayo ulikuwa unafikiria, au ulikuwa unayapitia, kwa sababu ni filamu ambayo hutakiwi hata kufikiria, wewe unatizama tu, alafu kichekesho chenyewe kinakuja, kwa sababu haujilazimishi kucheka, ni kitu ambacho yaani ni cha kufuraisha tu yaani. Yaani ukikitazama kinafuraisha kwa sababu vitu ambavyo vinafanyika unaona yaani ni vitu ambavyo ni vya kuchekesha, kama ile filamu ya Mr. Bean, nimeitizama sana kwa muda wa miaka na miaka na miaka. Mara nyingine ningetoka katika shule ya upili baada ya kufunga shule, naenda pale nyumbani, nawasha televisheni, naanza kumtafta. Kwa sababu ni kitu ambacho nimekizoea, ni kitu ambacho ni yaani ni kama ni remedy, yaani ni kama dawa kwangu. Wakati ninahisi, ni kama niko katika hali ya frustration. Ni kitu kizuri sana, ukikizoea.

Niambia kuhusu jinsi unavyosherekea siku yako ya kuzaliwa mambo zaidi yanayoweza kutokezea katika swala hili ni unaweza kutuelezea jinsi unavyopenda kusherekea siku yako ya kuzaliwa Unaweza tuelezea labda unapenda kusherekea na familia marafiki au peke yako Unakumbuka siku gani ya kuzaliwa uliyoipenda zaidi na kwanini uliipenda zaidi? Ni chakula gani au ni keki gani unapenda siku hiyo Ungependa kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa ijayo siku yangu ya kuzaliwa mimi hupenda kuisherekea mara mingi na familia marafiki Mara mojamoja unapata nimeisherekea peke yangu kwa sababu ya labda kazi ilikuwa nyingi na ilikuwa siku ya kazi na hauwezipewa siku moja ukae nyumbani. Kwa hivo unapata siku hiyo but siezi sherekea peke yangu ni ngumu sana kwasababu nakuaga na marafiki zangu karibu sana Pia siku yangu ya kuzaliwa ambayo nilipenda zaidi ni wakati nilipokuwa katika shule ya upili Nilikuwa na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunaketi naye darasani na siku yangu ya kuzaliwa ilipofika alinifanyia sherehe alinipa zawadi, alinipewa, aliniwekea hela, aliniwekea vitu vingi sana kwenye loka yangu. Na sikuwanatarajia, yaani wajua wakati mwingine unaweza kuwa unatarajia kitu na kikafanyika au kikakosa kufanyika lakini hiki sikuwa nakitarajia kilinipata off guard. Kwa hivo ikakua ni siku ambayo niliipenda zaidi kwasababu sikuwa natarajia ningefanyiwa hivo na mtu yeyote kwasababu unajua shuleni watu tunaishi kwa maisha ya kipimo watu wengi wazazi wanawapea tu pesa ambazo zinatosha kitu fulani pale shuleni na yeye alijikakamua akanizawadi pesa ambazo alikuwa amepewa na mzazi na nilifurahia sana kwasababu sikuwahi fanyiwa hivo, hiyo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza. Mara nyingi siku yangu ya kuzaliwa huwa nahakikisha kuwa kuna keki na pia kumepikwa vyakula vingine vingi kama pilau, wali wa kawaida, kuku, nyama, kuna vinywaji yaani inakuwa ni siku ya kusherekea sana Mi hupenda keki pia lakini pia sipendi keki iliyotiwa sukari kwa wingi. Napenda keki iliyotusawa yaani ambayo haiezi nishinda kumaliza au kula waeza kula lakini ikakushinda. Napenda keki ambayo haina sukari nyingi haina sukari kidogo. Yaani iko tu hapo katikati na keki iliyo katikati ndio keki ambayo waweza kula kwa wingi. Kwa sababu ni siku yako ya kusherekea. Ningependa kuzawadiwa simu mpya. Kwa sababu ile ambayo natumia kwa sasa inasumbua sana. A, wakati mwingine unapata haiwaki vizuri au wakati mwingine unapata huku kando kumeanza kutokana Ningependa kuzawadiwa siku mpya kwenye siku yangu ya kuzaliwa tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka huu.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Mambo zaidi ya naweza chokana na haya ni ajewe ni mtu ambaye unapendelea kulala katika kitanda kilicho kizuri au kitanda chenye, shida, yani kigumu. Kwa nini unapenda kitanda kizuri kuliko kigumu? Na pia unapenda kitanda kikubwa au kidogo. Mimi kwanza napendelea kitanda kizuri. Wajua kitanda kikiwa kizuri kumanisha utapata kulala kwa nafasi ilio nzuri. Yaani hauta sumbukana wa mke mwili unauma maali popote Kitanda kinapokuwa kigumu unapata unapuwa muka Mbabu zinaeza kwa zimeumia au mgongo yani unaisi tu yani mwili hauko sawa Kwa hivyo kitanda kigumu mara nyingi usababisha mwili uweze kukuma wakati mwingine hata usingizi unaweza kosa kuja jinsi ambavyo ulifaa kukuja ama unamuka unahisi ni kama kicho kinakuma kutokana na ile wasiwasi au kuto kueza kulala kwa wakati unawafa Kitanda kikiwa kizuri unapata unamuka unahisi Wajo wakati mungine tunalala kwa sababu ni wakati wakulala au umechoka au unataka tu aini kustareheka na wakati unapopata kitanda nikizuri wakati wakulala unapofika unapata unahile hamu ya kutaka kuenda kulala kwa sababu unajua kitanda chako kiko sawa kwa hivo Hakuna tashushi ambayo utaipata Pia kama kitanda nikizuri na wakati wakulala umefika utaanza kuhisi ni kama unaenda kwenye mateso utafurahia sana kwa sababu ni kitu ambacho kina kufuraisha unapoenda kuki lalia kwa hivo unakuwa na ule motisha wa kuenda kulala wakati wakujiburudisha au kujistarehesha wakati mwingine unezamua ah nimechoka kuketi wacha niende nikatulie kiasi kitandani. Kitana kikiwa kizuri unapata ile hamu ya kutaka kuenda kutulia kitandani mara kwa mara unapokuwa kwa nyumba na unataka kujistareesha au kujiburutisha hata bila kama sio hata uwakati wa kulala ama hata ujiisi kulala. Lakini kikikua kigumu hautaki hata kuenda karibu na kitenda kwa sababu wajua utaenda kajiongeze shida hata kama uliku unauma unapata unaumwe zaidi unapokuwa umetoka kuamka Pia mimi napenda kitanda kilicho kizuri na kilicho kipana pia kikubwa wajua pia kitanda kikiwa kidogo hata kama unalalia pekeako haupati hile nafasi nzuri ya kueza kulala kwa utulivu kwa sababu unahisi ni kama unaeza anguka. Kikikwa kikubwa unapata hile hamu ya kulala vizuri kwa sababu hawisi ni kama kitanda ni kidogo. Unaeza lala kwa starehe zilizo stawa yani awezi jifinyilia katika nafasi moja ukidhani unaeza amuka na ukaanguka.

Unahimu za jo ushirikiano katika timu. Kwanza mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni kwanza. We ni mtu ambaye anapenda mambo ya kufanya shuguli kwenye timu. Kwa zini mnakubaliwa kukuwa na vikundi au timu za kufanya kazi nazo ni mambo gani ambayo yanayozingatiwa kwenye timu ilikuwa kikisha kuna ule ushirikiano wanatimu Unahisi aje unapokuwa kwenye timu Kwanza mimi ni mtu ambaye anapenda shuguliza timu sana Kwanza timu husaidia sana kwa mambo mengi pale kazini timu utofauti tofauti kwetu tumepangwa kulingana na departments Tuseme idara kwa kizungu ni departments Kwa hivu unapata kila idara tuseme inatimu ya watu tuseme kama sita na tuko idara karibu kumi. Kwa hivo kila idara ina watu wake ambao wanafanya kitu kimoja. Kwa hivo inakua raisi kufanya shugule. Kwanza ushirikiano watimu huweza kusaidia sana kwa sababu unapata kitu ambacho mimi pekiangu ningepewa nifanye au ningepewa nizungumzie ningekuwa na mawazo tofauti. Lakini singe jua kama wazolangu liko sawa ama liko sawa. Lakini katika timu unapata watu ni tofauti tofauti. Kwa hivo inakua raisi kujua kama wazolangu liko sawa. Wanaweza kusikiza na wakuambie haa. Hapa mwenzetu tunaona ikue hivi na sio hivi. Ikikuwa hivi mazao yatakuwa juu. Ikikuwa hivi mazao yatakuwa chini. Ikikuwa hivi tutakuwa sawa kama biyashara au kama kampuni. Kwa hivyo unapata timu husaidia sana na ushirikiano wa kwanza kwa timu utokana na heshima. Tosema heshima siotuma ndiyo. Pale kwenye vikundi unapata kuna watu wa miaka tofauti tofauti. Kwa hivyo mkubwa akiheshimiana na mdogo wake na mdogo aheshimiana na mkubo wake unapata ushirikiano wa timu unakua raisi. Kwa hivyo wakuna ile migogoro isio ya maana kwa sababu wakati mungine unapata migogoro inatukana kwa sababu huyu hakuweshimu yule na yule aliona huyu hamuweshimu kwa hivyo kukanza na vile vita vya kindani ndani na hivyo wakaanza kukosea na heshima hadharani mbele ya watu. Engine ni kusikiza maoni ya wanatimu. Kila mtu anamaoni yake, ndiyo, atukatai. Wakati mwingine mnaeza kuwa nasuala na kila mtu akatoa maoni. Kuna yule maoni yake mnaona kweli yako nje ya mkataba. Lakini amwezi muambia apana wewe nyamaza mauni yako hayafai wezi muambia hivu kwa sababu wengine wanaisi ni kama wameachwa nje wanafaa unafaa una unawacha mtu anajelezea mauni yake akisha jelezea alafu mnamuambia kulingana na wewe ni hivi na hivi umese umesema lakini kulingana na mkachaba ni hivi na hivi tunazingatia Ivo mtu ana ahezi sinikama amekua amirushwa nje ya timu. Ivo inafanya ushirikiana wa timu unakua juu. Hali nyingine ya kuimarisha ushirikiana wa timu ni kuakikisha kuwa katika vikundi ambavyo mmewekwa. Hakikisha kuwa unasaidia, hakikisha kuwa unatoa hoja, hakikisha kuwa wewe ni mtu wa msaada. Katika timu hiyo usiongezewe kwenye timu alafu ukaenda ukakaa wewe kazi yako ni kungoja wengine wafanye kazi diposa wewe upate. Apana, saidia wenzako ili muweze kusaidiana njini wote.